Ndiyo mimi nimeshawahi enda tamasha la mziki, tamasha maarufu duniani ni kama ifuatavyo Coach Ella Marekani tamasha kubwa la mziki sanaa kujulikana kwa wasanii wakubwa na mtindo ya pekee, glaston barry Uingereza tamasha la mziki wa aina mbali mbali kutoka rock hadi pop na mziki wa dunia Tomorrowland beljia maarufu kwa mziki wa elektroniki na DJ wakubwa duniani.

Makosa kazini ni jambo la kawaida na ni jinsi ni navyoshughulikia ndicho kinacho onyesha ukomavu na kitaaluma na uwezo wa kujifunza. Hatua ya kushughulikia makosa kazini ni kukubali kosa mara moja, usijaribu kuficha au kulaumu wengine, uwazi kujenga uaminifu, tambua kilicho tokea, tambua chanzo cha kukosa ili ujifunze na kuepuka kurudia, wasiliana na wahusika, waeleze hali na hatua unazo chukua kurekebisha. Toa suluhisho badala ya kuacha tatizo, onyesha njia ya kulitatua, jifunze kutokana na kosa, tumia kosa kama somo la kukuza ujuzi na nidhamu, weka mikakati kuzuia kurudia mfano, kuandaa orodha ya ukaguzi, kuboresha mchakato wa kazi. Faida ya kushughulikia makosa kwa ufasaha huimarisha uaminifu na heshima kazini hujenga ujasiri na uwezo wa kutatua matatizo hutoa nafasi ya kujifunza na kukua kitaalam.

Hiyo napenda kucheza mchezo ya ubaoni. Mchezo ya ubaoni ni burudani ya kijamii inayo chezwa mezani na wachazaji wachache au wengi au na maarufu zaidi duniani ni chess backgamon, go na bao la Kiswahili mchezo wajadi kule Afrika mashariki. Mchezo maarufu ya ubao duniani na Afrika mashariki ndiyo hiyo.

Mimi nimeshawahi kufanya kitendo cha wema kwa mfano, kusaidia jirani, mfano kumsaidia kubeba mzigo au kumsaidia shamba, kutoa msaada kwa wahitaji, kuchangia chakula, nguo na fedha kwa watu wasiojiweza, kutoa muda wangu, nijitolee kufanya kazi za kijamii, kusema maneno ya kutia moyo, kuhifadhi mazingira, kuwasaidia wenzangu kazini, vitendo hii vyema ni muhimu kwa sababu hujenga mashikamano na urafiki kupunguza msongo wa mawazo kufanya jamii kuwa na mshikamano na yenye furaha.